Jee, niendeshe gali au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana. Basi ni rahisi na nafu. Lakini leo ni namzigo mingi. Na dhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Bada ya kazi, nitatambelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Nina hitachi pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nipange vizuri. Hebu niandike orotha. Nisi kosahau kitu chochote.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

Nina njaa sana. Jee nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuuzi wa mboga. Nina vyuma viazi na karoti. Nitawaangaza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahia. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema. Kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo ni mezeeka kidogo.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

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie, ndiyo, nimeweka vizuri. Nutaizima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahutaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani. Karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji. Nisi kauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini ni siku amka mapema. Na thani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia nzuri.